Kazini nakutana na changamoto kabayo. Moja ni kubwa ambayo ni msongo wa makazi, pale ambapo majukumu yonapoongezeka lakini muda unakuwa mchache. Pia kuna mawasiliano hafifu wakati mwingine, ambapo maagizo hayako wazi au taarifa muhimu hazifiki kwa wakati. Changamoto nyingine ni kusawazisha kazi na maisha binafsi. Si rahisi, ikingiana nyumbani kama huwa sijielezi sijajiekea mipaka na vile vile mabadiliko ya ghafla ya taratibu au teknolojia yanaweza kuwa magumu na kuendana nayo.

Mara nyingi nafuata mfereji wa TV wa habari zaidi kuliko wa burudani. Napenda vituo vinavyo toa tarifa za sasa mijadala na pia vipindi vya elimu hasa vinavyo chambua mambo ya kijamii, uchumi na dunia kwa ujumla. Pia mara kwa mara naangalia vipindi vya wakala ambayo ni vipindi au vya mahojiano kwa sababu vina nipa mtazamo mpya na kunifanya nifikirie zaidi siyo kuangalia tu kwa kupitisha muda.

Ndiyo, kwa kiasi fulani, najiona kuwa mtu mbunifu, hasa katika kufikiria mawazo mapya, kutatua matatizo kwa njia tofauti na kuunganisha vitu ambavyo watu wengi hawavioni kwa uhusiano. Mbunifu wangu hauishi kwenye sanaa pekee, unaweza kuwa kwenye kazi, kupanga mambo au hata jinsi ya kuwasiliana na watu. Sio kila wakati mawazo yanakuja haraka lakini nikipewa nafasi ya kufikiria kwa uhuru napenda kucheza na mawazo hadi nipate suluhisho ambalo na kuna wazi la pekee.

Maktabani mara kwa mara sana, lakini mi huenda mara chache. Labda mara moja au mbili kwa mwezi, mara nyingi naenda pale ninapohitaji utulivu wa kusoma, kufanya utafiti au kuzingatia kazi bila bugdha. Kwa siku za kawaida na pendela kutumia raslimali za mtandaoni, lakini maktaba bado na inavutia kwa ule utulivu wa mazingira wa kuzingatia ambayo ni vigumu kuyapata kwingine, kwa vile na inisaidia kuwa na utulivu ninapofanya masomo yangu.

Ningependa kujifunza ujuzi mpya unaochanganya teknolojia na ubunifui. Kwa mfano, kujifunza zaidi kuhusu uchambuzi wa data au kukile bandia ya AI na jinsi vinaweza kutumika kutotua matatizo ya maisha ya kila siku. Pia ningependa kujifunza lugha mpya kwa sababu lugha mpya hufungua milango ya tamaduni na fursa mpya ya kuweza kuelewa tamaduni zingine. Na kwa upande wa ubinafsi ni kujifunza ujuzi na kujifunza ni njia ya kusimami muda vizuri na ni kitu ambacho ningependa kuendelewa kuwaiboresha.

Ndiyo, nahifadhi kitu cha thamani, lakini si lazima kiwe cha bei kubwa. Zaidi naifadhi vitu vinye thamani za kihisia kama kumbukumbu muhimu, nyaraka muhimu au zawadi niliopewa na mtu wa maana maishani mwangu wakati nilipokuwa nasherehekea siku yangu ya kuzaliwa. Vitu hivyo navithani kwa sababu viniwakilisha historia, juhudi au mahusiano na kwa hivyo nilivihifadhi kwa wangalifu mkubwa kuliko hata vitu vya garama kubwa.

Nfahamu baadhi ya majirani zangu, ingawa si wote kwa undani. Tunasalimiana mara kwa mara na nawachukulia kama watu wenye heshima kubwa. Kwa baadhi yao, tunaweza kusaidiana mambo madogo madogo kama kuangalia nyumba au kubadilishana tarifa muhimu za eneo. Sidhani kama ni lazima kuwajua wote kwa karibu sana, lakini kwa kuwa kuna uhusiano wa kirafiki na heshima, kunafanya mazingira yawe salama na yenye amani zaidi.

Ndiyo, nimewai kutembelea ziwa na pia mto. Ziwa unipa hisia za utulifu na nafasi ya kufikiria kwa kina. Hasaa ni kikaa kimia ni kiangalia maji. Mto kwa upande mwingine univutia kwa mwendo wake. Unanikumbusha kwamba maisha yanaendelea kusonga hata kunapokuwa na changamoto. Kutembelea maeneo kama hayo ya linisaidia sana kupumzika, kupunguza mawazo na kujihiii karibu zaidi na mazingira ya asili ambayo ni vitu zilinisaidia katika maisha yangu kufikiria vyama.

Ndiyo, napenda sana kucheza ngoma. Kwangu kucheza ngoma si tu burudani, bali pia ni njia kuonyesha isia, kuondoa msongo wa mawazo na kujisikia huru. Pale mziki unapocheza najisau kidogo na kuingia kabisa kwenye midundo bila kuijua nani anautazama. Napenda sana kucheza ngoma katika mazingira ya kilafiki, kama vile sherehe, mikusanyiko ya kijamii, au hata nikiwa pekeyangu nyumbani. Aina za mziki zinye midundo, huwa zinansisimua na zinanichangamusha na unifanya nijisikie mwenye nguvu na furaha zaidi.

Napanga kazi zangu kwa mpangilio wakimkakati na hatua kwa hatua ili kuha kikisha sina kusahaulika na ninautimiza malengo yangu katika wakati. Kwanza, ninaandika orodha ya majukumu yote nayopaswa kufanya ni kitenga zile muhimu na kubwa au muda mdogo. Baada hapo ninaweka kipaumbele, kazi a mbazo ni zaharaka au muhimu na zifanya kwanza, kisha zile zisizo dharura na zifanya wakati mwingine. Halafu pia ninatumia kalenda au programu za kupanga muda kuandika ratba na tarehe za mwisho ili kuha kikisha kila jambo linafanywa kwa wakati wake.

Mafanikio ya binafsi nayodhamini kazini ni yale yanayohusiana na kukamilisha majukumu kufanisi na kubora wa juu. Hasaa pale naposhinda changamoto ngumu au tatizo lisilo wazi. Pia nathamini pale napopata maoni chanya kutoka kwa wezangu au wateja. Hayo hunipa motisha ya kuendelea kufanya kazi vizuri. Kwa mfano, kushugulikia muradi mgumu au kuona matokeo yake ya kitimizwa kwa wakati huo unanifanya nijivunie na kuona mwenye msisimko.

Mara nyingi, weekend huwa napendelea kuchanganya mapumziko na shughuli za kujifurahisha. Kwa mfano, napenda kutumia muda kutembea au kuenda kwenye maeneo ya asili kama mto, ziwa au bustani ili kupumzika na kupata hewa safi. Pia, napenda kusoma vitabu au makala, hasa zinazoongezea ujuzi na kunipa mtazamo mpya. Mara nyingine nakusanya muda wa kutembelea marafiki au familia, wa kushirikiana na kucheka na kufurahiya mahusiano ya karibu.

Napiga picha mara chache lakini kwa makini. Sio kila siku, kwa kawaida napiga picha pale nikiona tukio, mandhari au kitu kinachonivutia kama vile mandhari ya asili, sherehe au kumbukumbu maalumu. Mara nyingine napenda pia kuchukua picha kwa kumbukumbu za binafsi. Ili nikumbuke matukio muhimu au maendeleo niliyoyafurahia nikiyafanikisha. Kwa upande mwingine, siwezi kupiga picha kila mara. Kwa sababu, napendelea kuishi kwasasa na kushiriki uzoefu wa moja kwa moja badala ya kushughulikia kila wakati na kulikuwa na kamera.

Napenda mambo kathaa ya kuhusu mtaa wangu. Kwanza kabisa ni tulivu na salama. Jambu lalonifanya nijisikie huru na mwenye amani ninaporudi nyumbani. Pia napenda ushirikiano wa majirani kwa vile watu wanasalimiana, wanasaidiana pale inapohitajika na hilo linaliijenga hisia zangu za umoja. Vile vile napenda urahisi wa huduma muhimu kama maduka, barabara au usafiri wa karibu. Ambazo zananifanya maisha ya kila siku yawe rahsi. Zaidi ya yote, mtaa wangu unanipa hisia ya nyumbani, mahali ambapo naweza pumzika na kuwa mimi mwenyewe.

Kwa kawaida nakaa hadi saa nne au saa tano usiku, hasa siku za kazi ili kulipata usingizi wa kutosha. Lakini wikendi au nikiwa na jambo muhimu huwa naweza kaa hadi saa sita au saa saba usiku. Nikifanya kazi ambayo ni ile muhimu ambayo itanisaidia siku ifuatayo nisiwe na msongo wa kazi nyingi. Huwa nahitaji kutozaidisha sana kwa sababu usingizi pia ni mzuri. Hunisaidia kwa nguvu na umakini siku inayofuata.

Ninashiriki katika jami yangu kwa njia ndogo lakini zenye maana. Kwanza napenda kushirikiana na majirani, kusalimiana, kubadilishana tarifa muhimu na kusaidiana pale inapoitajika. Hilo linajenga uwaminifu na mshikamano. Pia ninajitahidi kushiriki shughuli za kijami au kujitolea inapowezekana kama usafi wa mazingira, michango midogo au kusaidia kwenye matukio ya kijami. Zaidi ya hapo nachangia kwa kuwa raiya mwema, hibwa kuwa kufuata shiria, kwe shimu wengine na kutuwa mawazo chanya ya naosaidia maine au ya jami.

Napendelea mahali penye kimya kwa sababu kunanisaidia kuzingatia, kupumzika au kufikiria kwa utulivu. Pale ninapokuwa kimya najisikia huru, kuzingatia kazi, kusoma au hata kufikiria mawazo yangu binafsi bila usumbufu. Hata hivyo kuna wakati napenda mahali pa kilele kidogo. Hasa pale ninapokuwa na marafiki au familia au kwenye sherehe na shughuli za kijamii. Kwa sababu kelele ya kidogo inaweza kuongeza furaha na hisia na mshikamano.

Wakati wa mapumziko kazini, napendelea kuchukua muda kwa kupumzika kiakili na kimwili. Kwa mfano, mara nyingi natoa muda wa kutembea kidogo au kuhamasisha mwili, hasa pale nimekaa muda mrefu mbele ya kompyuta. Hii husaidia kuondoa msongo wa mawazo na kuimarisha umakini. Pia napenda kuchukua muda wa kunywa maji au kinywaji na chakula kidogo kwa na kuzungumuza na wenzangu kwa kawaida. Hii hutoa muda wa kijamii na pia kupumzika kwa akili ambao ni muhimu wakati wa uzalishaji wa kazi. Mara nyingine napenda kusoma au kuangalia kitu kidogo cha burudani ili akili yangu ipate kupumzika kabla kurudi kwenye majukumu.

Kwa kawaida nalala masaa 6 hadi 7 kwa usiku. Hii inatosha kunipa usingizi wa kutosha ili kuamka nikijisikia na mchango au makini wa siku inayofuata. Lakini wakati mwingine hasa pale kazi au shughuli zinapoongezeka, usingizi unaweza kupunguza hadi masaa 5 hadi 6. Jambo linalonifanya nihisi uchovu kidogo. Kwa hiyo, najitahidi kuweka ratiba ya kulala kawaida ili mwili na akili zifanye kazi vizuri ndiyo iweze kunisaidia kuwa na nguvu ya kila siku.

Wakati ninapohitaji msaada kazini na shirikiana na wenzangu au wasimamizi wangu mara moja badala ya kusubiri tatizo lizidi. Kwanza ninafafanua tatizo au eneo lisilo eleweka nikihakikisha naelewa mahitaji yangu kabla ya komba msaada. Kisha nauliza kwa heshima na kwa uwazi kuelezea ni msaada gani nahitaji na ni kwanini. Hii hunisaidia mimi na wenzangu kutoa msaada unaulingana na tatizo halisi. Mara nyingine naangalia rasimilimali zipo ambazo zinaweza peana mwongozo wa kazi, makala au programu za mafunzo.

Napendelea zaidi chakula kisicho mafuta ambacho hunisaidia kwa sababu pia inadumisha afya na nguvu za mwili. Chakula kisicho mafuta kinanifanya nijisikie nyepesi na kuwa na nguvu za kufanya kazi na shughuli za kila ziku bila uchovu mkubwa. Hata hivyo hakuna shida kidogo na chakula chenye mafuta mara kwa mara. Hasa pale kinapokuwa na ladha nzuri au sehemu ya mlo wa kawaida. Kwa mfano mafuta kidogo katika chakula chenye protini au mboga husaidia kunyonya vijutubisho muhimu ambavyo sipendi kabisa na kuziepuka.

Ningependa kupata mafunzo yanayoongeza ujuzi wangu wa kitaaluma na kuimarisha utendaji ka kazini. Kwa mfano, mafunzo ya uongozi na usimamizi wa mradi, yagenisaidia kupanga kazi, kuongoza timu na kushughulikia changamoto kwa ufanisi zaidi. Pia, ningependa mafunzo ya teknolojia na uchambuzi wa data. Kwa sababu, dunia ya kazi inazidi kuwa ya kijidi digitali. Na pia ujuzi huo, ugeongeza uwezo wangu wa kufanya maamuzi yenye msingi wa data.

Mwadi mpya wakazi kuna hitaji mpangiliio wa makini na utekelezaji wa hatua kwa hatua. Kwanza ninafanya tathmini ya mradi kuelewa malengo. Mahitaji na rasilimali zinazohitajika. Pamoja nakubainisha tatizo au furusa, inayokusudiwa kutatuliwa na matokeo yanayotarajiwa. Kisha naunda mpango wa mradi, unaujumuisha hatua, muda na majukumu ya kila mshiriki ili kuhakikisha kila mtu analewa nafasi yake. Baada ya hapo unakusanya rasilimali muhimu kama timu, fedha, vifaa na taarifa, pamoja na kuchambua hatari zinazoweza kutokea na kupanga mbinu za kabilia hatimaye naanza kutekeleza juu ni kifuatilia maendeleo, kurekebisha mpango na pia kwa hakikisha mradi unafanikishwa kwa ufanisi na mafanikio.

Kujilinda kutoka vitisho vya mtandao, huwa nahitaji kutahadhari mbinu na mathubuti. Kwanza, nahahakikisha kutumia nywila za kipeke na salama. Naweza kubadlisha mara kwa mara ili kupunguza uwezekano wa kudukuliwa. Pia, ninajiepusha na kubofya viungo visivyo julikana au kushiriki taarifa binafsi kutoka vyanzo visivyo vya salama. Kwa vile mara nyingi vitisho huibuka namna hiyo. Zaidi, natumia programu za salama kama antivirus na firewall na kuhakikisha vifaa vyangu vimesaisishwa kwa toleo la hivi karibuni ili kuhakikisha kuwa niko na makini na mpangilio wa faragha kwenye mitandao ya kijamii.

Kila jioni kabla ya kulala napendelea kufanya shughuli za kupumzika na kujiandaa kwa usingizi mzuri. Kwanza napunguza mwanga wa kidijitali na pia natumia muda kidogo kusoma kitabu au makala ili akili yangu ipate kupumzika kutoka kazi ya mitandao. Pili napenda kupanga shughuli za kesho kuandika orodha ya majukumu au mambo muhimu ili kuamka nikiwa na mpangilio thabiti. Mara nyingine nafanya mazoezi madogo au napumzika kimwili kama kupumua kwa kina na kutembea kidogo. Ili mwili wangu uwe tayari na usingizi.

Napenda kuwa maali palipo na utulivu na penye mambo ambayo hayaendi haraka. Ambapo naweza kufikiria vizuri, kupumzika na kuwa huru bila presha. Mara mingine pia napenda mazingira asili kama miti hewa safi au mwanga wa asili unifanya nijisikie vizuri zaidi na mwanyamani. Hata hivyo, mara kwa mara napenda pia maali penye watu na uhai. Asa, napokuwa na marafiki au familia kwa sababu pia inanipa furaha ya isia na kuhunganisho na wengine.

Kwanza, mtu anayeanza kazi na mshauri ajue malengo yake na kila hatua ya kazi, ili kuelewa nafasi yake na mchango wake kwa timu. Pia, aulize maswali mara kwa mara badala ya kufikiria anapaswa kujua kila kitu. Kwani, kuuliza husaidia kujifunza na kuepuka makosa. Ni muhimu pia kujenga mahusiano mazuri na wenzake kwa kushirikiana na kuwa na mawasiliano ya wazi. Mwisho, dumu utulivu, mpanglio au kujitunza binafsi. Kwa hiyo, husaidia kufanya kazi, kwa ufanisi na kudumisha nidhamu kazini.

Harufu na apenda zaidi ni harufu ya mauwa ya lavender. Harufu hii utoka kwenye mimea ya lavender inaokua bustani au kwenye manukato ya nyasili ya mauwa haya. Najisikia vizuri zaidi nikiona au kununsa lavender. Kwa sababu iwa inanisaidia wakatu wate niwe na yava safi na tulivu na kwani harufu hii nazidi kuwa na utulivu wa mazingira. Harufu ya lavender inanikumbusha kumbukumbu za wakati utoto nilipokuwa nikisaidia katika bustani ya familia yangu. Nikinusa mauwa, uwa uwe nipatia kumbukumbu hizo. Kila nikinusa arufu hii nahisi amani, utulivu na furaha dogo. Kama kili yangu inapumzika na mwiliwangu inapumzika pia pamoja. Ni arufu na unifanya nijisikia karibu na asili na kwa wakati huo nijisikia huru kutoka msongo wa kila siku.

Chakula nachopenda zaidi ni pilau ya kuku. Na napenda kukulia nyumbani au kwenye sherehe za familia ambapo mazingira ni tulivu na yenye furaha. Ladh yake ni tamu kidogo kutokana na mchanganyiko wa viungo kama pilipili, karafuu na limao. Huku mchele ukiwa laini na kuku kuwa nyepesi. Wakati mwingine nakumbuka ni mara kwanza nilipokuwa na pilau, nilikuwa pilau kuku, nilikuwa mdogo, nilipojiunga na familia katika sherehe za sikukuu, na aliyenifundisha kuhusu chakula hiki alikuwa ni bibi yangu. Ambaye alikuwa akipika chakula hiki mara kwa mara kwa upendo. Mara ya mwisho nilikula pilau iliyo kuku, ilikuwa ni wiki iliopita kwenye chakula cha jioni na familia. Na bado ladha yake ilinifanya nijisikie furaha yenye kumbukumbu ya uzuri ya utoto.

Mwandishi wa vitabu ninayempenda zaidi ni Chinua Achabe, hasa kutokana na kazi yake ya riwaya ya Things for Apart. Napenda jinsi alivyoweza kuunganisha hadithi na maisha ya kila siku na historia za tamaduni za kiafrika. Huwa ikifundisha maadili na kuwasilisha changamoto za kijamii kwa fasaha ya mkupuo. Pia napenda mwandishi kisasa kama Haruki Murakami. Ambaye kwa sababu anafanya hadithi kuwa zinafuraisha na za kipekee akichanganya ndoto ukweli na hisia za binadamu kwa njia ya kuvutia. Kila kitabu nasoma kutoka kwao hunipa mtazama mpya, hisia za kina na changamoto ya kifalsafa. Jambo linaloongeza uelewi wangu wa dunia ya maisha.

Ndoto yangu kubwa ni kufanikisha mchanganyiko wa ukuaji binafsi na mafanikioya kitaaluma. Ningependa kuwa na uwezo wa kuleta mabadiliko chanya. Sio tu kwa maisha yangu bali pia kwa watu wengine kama kusaidia jamii kuboresha mazingira ya kazi au kuanzisha miradi yenyetija. Pia, ndoto zangu ni kuwa mtu mwenye ushawishi chanya. Anayejulikana kwa kuleta suluhisho za ubunifu, kusaidia wengine kujifunza na kukua na kuunda unithi wa maadili.

Napenda kuvaa nguo rahisi zinazofaa na zinazoongeza utulivu na urahisi wa mwendo. Kwa kila siku, napendelea nguo za rangi nyepesi au za asili. Zinazofanya njisikie huru na uhuru wa kuweza kufanya kazi na shughuli zangu za kila siku. Kwa hafla maalum au sherehe, napenda nguo za kifahari kidogo. Zinazo jumlisha rangi na muundo wa kupendeza, lakini bado zikiwa za kupendeza na ambazo zilizo na kero. Kwa jumla, napendelea nguo zinazoendana na hali na mazingira ambayo ninajipata. Zenye faraja na heshima ambazo zinafanya nijisikie vizuri kimwili na kisaikolojia.

Rangi yangu ya kupendezwa ni bluu au samawati ya anga. Napenda rangi hii kwa sababu inanipa isia za utulivu, amani na uhuru. Kama pili ya kuona angasafi au majiye ni rangi ya blue. Zaidi, rangi hii uchangis umakini na utulivu wakili. Hiyo, napenda kutumia rangi hii kwenye nguo, vifaa vya kazi au hata mandhari ya chamba zangu. Ni rangi inayonipa furaha kidogo, utulivu na hisia nzuri kaa kila siku ninapo iona.

Natumia simu yangu kwa wastani wa saa mbili hadi saa nne kwa siku. Hutegemea na majukumu ya siku hiyo. Programu nazotumia zaidi ni WhatsApp ya simu ya kawaida kwa mawasiliano pamoja na programu za habari na mitandao ya kijamii ili kupata taarifa na kuwasiliana na watu. Nakumbuka simu yangu kwanza ilikuwa ya kawaida sana. Ilitumika zaidi kwa kupiga kwa kupokea simu pamoja na kutuma SMS lakini ilinifurahisha kwa sababu ilikuwa ya hatua ya kwanza kuunganishwa na wengine kwa urahisi. Simu inanisaidia sana katika maisha yangu ya kila siku kuona vile kuwasiliana kwa haraka kupanga shughuli, kujifunza kupitia mtandao na hata kupumzika kidogo Hata hivyo naamini kuna muda mzuri wa kuzima na kuweka simu pembeni hasa jioni Kabla ya kulala au napokuwa na familia na marafiki ili kulinda afya ya akili kuimarisha mahusiano ya ana kwa ana na kupata usingizi mzuri.

Apana, siishi mahali nilipozaliwa. Nimehamia sehemu nyingine kwa sababu ya kazi na fursa za maisha. Jambo amabalo limenipa uzoefu mpya na mtazamo mpana wa dunia. Ingawa sipo nyumbani nilipozaliwa, bado ninathamini sana mahali nilipotoka. Kwa sababu, huko ndiko nilionekana na kunipa msingi wa maadili wa kumbukumbu jingi za utoto. Mara kwa mara napenda kurudi pale kutembelea familia na kukumbuka asili yangu wakati wa sikukuu na wakati wakuweza kupatana na marafiki.

Kazi na timu ya mbali inataka mpangilio, mawasiliano ya wazi na nidhamu ya binafsi. Kwanza tunaanza kwa kuelewa malengo ya mradi na majukumu ya kila mshiriki ili kila mtu ajue anapaswa kufanya nini na [unclear]. Pia tunatumia teknolojia ama barua pepe, Zoom, Teams au Slac kwa mawasiliano ya kila siku kushinikiza na kushirikiza wengine katika nyaraka ya miradi. Pia ni muhimu kuwa na mikutano ya mara kwa mara ambayo tunajadili maendeleo, changamoto, suluhisho na hata kila mmoja anahusiana kwa uwazi na heshima.

Nachukua hatua kadhaa kulinda mazingira kwa sababu naamini kila mchango mdogo, unaonyesha tofauti. Kwanza nakusanya taka kando nikitofautisha zile zinazoweza kuchakatwa na zile zisizoweza ili kupunguza uchafuzi wa mazingira. Pili, napendelea kupunguza matumizi ya plastiki na bidaa zisizo rafiki kwa mazingira na kutumia bidaa zinazoweza kutumika tena kadri inavyowezekana.

Ndio, napenda sana Kulima bustani. Kushughulika na mimea kuna nipa amani na utulivu, huku nikijifunza kuhusu ukuwaji wa mimea, mbolea na mvua. Pia napenda kuona matokeo ya kazi yangu, kama maua yanapochanua au mboga ikikua kwa afya, jambo linalonifanya nijiskie mafanikio na furaha ndani. Kulima bustani pia ni nzuri kwa njia ya kupumzisha akili na mwili, kwani udongo huo na maji hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo ninapoishughulikia na inaimarisha mwili na mawazo yangu.

Ndio, nimewai kufikiria kuanzisha biashara yangu. Wazo hilo linanivutia kwa sababu, linanipa nafasi ya kujitegemea, kutumia ubunifu wangu na hata kutatua changamoto kwa njia yangu mwenyewe. Pia biashara hunipa fursa ya kuleta thamani kwa jamii kama kutoa huduma au bidhaa zinazosaidia watu. Hata hivyo nafahamu kuwa, kuanzisha biashara kunahitaji mpango mzuri, nidhamu ya kifedha na uvumilivu. Kwa hivyo, ningependa kufanya maandalizi, ya kutosha, ya kujifunza na kufanya utafiti wa soko kabla kuanzisha biashara zangu.

Ndio, naweza kuishi siku moja bila teknolojia, ingawa si rahisi kabisa. Siku hiyo ningetumia muda kusoma, kutembea, kuzungumuza ana kwa ana na watu, au kufanya shughuli za asili kama bustani au mazoezi mepesi. Hilo hunisaidia kupumzisha akili na kupunguza msongo. Lakini ukweli ni kwamba teknolojia inarahisisha maisha ya kila siku, kwa njia ya mawasiliano, kazi na pia kupata taarifa. Kwa hiyo, siku moja bila teknolojia ni nzuri kwa mapumziko na kujitafakari, Lakini kwa maisha ya kila siku, teknolojia inabaki kuwa muhimu sana.

Ile kuweka afia nzuri, ninachukua hatu kadhaa za kila siku, zinatoshisha mwili ya akili na lishe. Kwanza, napenda kula mulo onaofaa, wanye mboga, matunda protini na maji ya kutosha ili mwili upate virutubisho vyote muhimu. Pili, nafanya mazoezi ya mwili mara kamara. Kama kutembea, mazoezi ya nyumbani au michezo mindogo ili kwangeza nguvu, stamina na afya ya moyo. Pia, najitunza kiakili kwa kupumzika, kufikiri kwa utulivu na kuthibidi msongo wa mawazo kwa mfano kwa kusoma, kutembea kwenye mandhari ya asili na kufanya shuguli za burudani.

Najihisi mchanganyiko wa msisimuko na hofu kidogo. Kwa upande mmoja napenda fursa ya kuwasilisha mawazo yangu, kushikiri, kushirikiana na wenzangu na kuonyesha ujuzi wangu kwa sababu inanipa hisia ya mafanikio na kujamini. Kwa upande mwingine, mara nyingine napata msongo kidogo hisia pale ambapo nina wasiwasi wa kupoteza hoja au kukosa kueleza kwa uwazi. Jambo la kawaida ambalo linafanyika kwa wengi. Hata hivyo, nalenga kujiandaa vizuri, kutumia muda wa mazoezi na pia kukumbuka kuwa wasilisho ni fursa ya kujifunza.

Ndiyo, napenda kujifunza historia. Historia unisaidia kwelewa tulipotoka kwa nini, mambo ya kujinsi ya livyo leo, na pia tunaweza kujifunza hili tusirudia makosa yale ya akale. Napenda hasa historia inahusu jamii, tamaduni na maisha ya watu wa kawaida, kwa sababu ina nifanya nijisikia karibu na matukio ya zamani. Pia historia unipa mutazamo mpana, ufahamu wakina, na hunifanya niheshimu zaidi juhudi na maamuzi waleawale ya tengulia. Kile nina pojifunza historia, mara, mara kwa mara na jihisi kama nasafiri kwa akili, na kwenda nyakati tufauti na kupata hekima ya maisha.

Pendelea zaidi kutumia GPS kwa sababu ni rahisi, inaokoa muda na hunisaidia kuepuka kupotea hasa napokuwa sehemu nisiyozoea. GPS hunipa maelekezo ya papo kwa hapo na hunijiuzirisha mabadliko ya barabara au msongamano wa magari. Hata hivyo ramani ya kawaida nayo inayo mvutio wake. Hasa kwa safari za pole pole au za kujifunza maeneo mapya. Kwa sababu hunifanya nielewe mwelekeo wa mazingira kwa upana zaidi.

Napenda zaidi wanyama wa kufugwa, hasa mbwa na paka. Mbwa nawadhamini kwa sababu wa uaminifu wao, ulinzi na urafiki wakati paka, pia nawafurahia kwa utulivu wao na tabia na kujitegemea. Pia, napenda wanyama wa asili kama ndege, kwa sababu sauti zao na uhuru, huwa hunipa furaha na utulivu. Kwa jumla, napenda wanyama wanaoleta amani, urafiki na furaha iwe na wakati wote tukiwa nyumbani tunajifunza mengi kutokana nao kwa kuwalinda vema.

Ndiyo, napenda kuendesha baisikeli. Ni njia ya nzuri ya mazoezi, burudani na kupumzika akili. Hasa nikitembea kwenye maeneo tulivu ya asili. Kuendesha baisikeli nafaa nijisikie huru, mwenye nguvu na mwenye furaha kidogo. Pia napenda baisikeli kwa sababu ni rafiki wa mazingira, pia unasaidia kupunguza matumizi ya usafiri na hutumia mafuta au gesi mbaya. Kwa ujumla, nishughuli inayonifurahisha kwa afya ya mazingira na pia kwa afya yangu binafsi na raha.